Ndiyo namkumbuka sana mwalimu wangu wa kiswahili. Alikuwa anaitwa mwalimu asha. Alikuwa na sauti ya utulivu lakini maneno yake yalikaa kichwani. Alitufundisha si lugha tu bali pia kujiamini. Tukisimama mbele ya watu. Hata leo nikijikuta nachagua maneno kwa makini namuona sura yake. Alitufundisha si lugha tu bali pia kujiamini.

Ndiyo, napenda kuimba, ingawa siwezi kusema ni nasautia kushindana njukwani, na imba zaidi kwa moyo, mara nyingi ni kiwa peke yangu. Labda jioni au asubuhi mapema, wimbo ukienda pole pole. Kuna namna kuimba kuna nisaidia kutoa mizingo ya ndani, hata kama sauti inatetemeka kidogo. Ni kama kuzungumza na nafsi yako bila maneno mengi ya kufikiria.

Usiku kabla ya kulala, napenda kupunguza mwendo wa siku. Mara nyingi, nakaa kimya kidogo, labda nikitafakari mambo yaliyopita, yale mazuri na yale yaliyonichosha. Wakati mwingine nasoma ukurasa mmoja au miwili ya kitabu, au nasikiliza muziki wa taratibu. Halafu napumua kwa kina, kama ninauambia mwili sasa ni salama pumzika. Kesho nitajipanga tena.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu ni anjifunze kujisikiliza mwenyewe. Watu atasema mengi na si yote ni mambaya, lakini sauti ya ndani ndiyo muhimu zaidi. Maisha hayakimbii, kwa kasi moja, kwa kila mtu. Kwa hiyo, usinjilaumu ukichelewa au kibandilisha mwelekeo. Chukua hatua ndogo-dogo kwa uaminifu na unjipatie nafasi ya kukua bila hofu.

Kuhusu kulinda mazingira, mimi najitahindi kufanya mambo madogo lakini muhimu. Kwa mfano, na panda miti kidogo pale panapo wezekana. Na kuhakikisha taka, zinachukuliwa vizuri bila kuharibu mazingira. Pia najitahidi kutumia maji na umeme kwa akili. Si kwa kupuuzia. Kwa kweli mara nyingine, napaswa kukumbuka kuwa vitendo vidogo vya kila siku. Vina adhiri maisha ya baadaye ni kama kumpa dunia nafasi ya kupumua pamoja nasi.

Napenda sana mukate wa mcheli. Ule mzito kidogo na wenye unyevunyevu. Ni kila kipande kidogo na chai ya asubui, unajua unanifanya nishike nguvu kidogo na moyo ukawa tulifu kwa siku zima. Wakati mwingine, napenda pia mukate wa maidi, asa unapokuwa na mboga za kitoweo. Kila aina ya mukate inandidi yake, lakini ule wa mcheli kwa na mnafulani unanifanya nijisikia nyumbani.

Kwa siku ya leo, wazo langu zuri ni kujaribu kufanya jambo ndogo, ninalofanya mtu mungine hafurahi. Inaweza kuwa tambasamu, salam mzuri, au ata kuandika unjumbe mfupi wa shukurani. Ndani ya shunguli nyingi za kila siku, mara nyingine tunasau nguvu ya kitu kidogo, lakini kinapoleta fura kwa mtu mungine. Nafsi yako pia inafurahia ni wazo raisi na lakini linaweza kumbadilisha hali ya mtu mzima.

Mziki ninaupenda ni ule unaonifikisha kwenye Misia zandani, asa zire za kumbukumbu. Napenda sana mziki wa taarabu. Asa ule wa asili kutoka pwani. Unakuletea raha ya pole pole. Unakutuliza moyo. Wakati mwingine, pia napenda ngoma za kitamanduni. Zina nifanya nikitengemee minguu yangu kidogo. Hata kama niko peke yangu. Mziki kwa kweli ni kama rafiki wa karibu. Una kusongelea bila kuuliza chochote.

Wakawaida, ninapenda kutazama vindiyo kwenye tovuti, ambazo zinakuja na maudhui, mazuri ya andidi na mziki kwa mfano. Nikiwa nataka kusikiliza wimbo, ninapiga, utafutanji na mara nyingi napata vindiyo za wasani wapenzi kutoka pwani au ile playlist ya nyimbo tulifu za usiku. Pia wakati mingine napata vindiyo za kusoma, au andili za kifasi, ambazo zinanirudisha kwenye kumbukumbu za utotoni. Ni njia nzuri ya kupumzisha akili banda ya siku ndefu.

Mimi nahifadhi pesa kwa utaratibu mdogo lakini thabiti. Kila wiki ninaweka sehemu kidogo mbali, sio kiasi kikubwa, lakini kinaongezeka pole pole. Pia najitahidi kutozjitumia kwa haraka kwa vitu visivyo vya lazima. Na kuzingatia kwanza, mahitaji muhimu. Mara nyingine napanga bajeti dogo ya mwezi nikitazama ni wapi pesa zinaenda. Na badae, napata amani ya akili. Hiyo njia inanisaidia sana kuishi bila wasiwasi.

Napenda kuvaa nguo rahisi, zinazofanya nihisi huru na utulivu Kwa mfano, shati la pamba au suruali isiyo nzito mara nyingi, ndiyo napenda zaidi. Asa kwa shunguli za kila siku. Wakati mwingine, napenda pia nguo zenye rangi za asili, zinazofanana na mazingira. Zinanifanya nijisikie karibu na dunia. Sio nguo za gharama kubwa, bali zile zinazokufanya, ujisikie wewe mwenyewe na starehe kidogo.

Hapana sina ndege wakufungwa nyumbani. Ingawa nakosa mara nyingine na kumbuka watoto wa jirani walipokuwa na kanari, arufu na sauti yake ikawa furaha ya nyumbani. Ningependa siku moja kuwa na ndege mdogo, labda kanari au tunda. Ili nipate furaha ya kuona ndege akiimba na kuruka kimia ndani ya chumba. Ni kitu kinacho rudisha kumbukumbu za utoto pia.

Wakati wa jua kali, napenda kupunguza mwendo kabisa. Mara nyingi nakaa sehemu yenye kivuli, labda chini ya mti au ndani, nikiwa na upepo kidogo. Kunywa maji baridi au juisi ya asili, hunisaidia sana. Kuna wakati nakumbuka utotoni tulikuwa tunalala, mchana, bila lawama. Jua kali, hunikumbusha kusikiliza mwili na kujipa ruhusa ya kupumzika.

Kitu ni nachokipenda zaidi kuhusu mtaa wangu ni hule ukaribu wa watu. Asubui ukitoka inje, salamu azi kosekani na jioni kuna sauti za watoto wakicheza. Maisha anayojionyesha wazi. Kuna vimbanda vidogo vya mazugumzo, watu wanacheka, wanashikiri shirikiana na abari. Inanifanya nijisikie ni kosehemu salama, sehemu ambayo bado utu wakijamii unaishi na kupumua.

Ili kujitunza, napenda kuanza na vitu vidogo vinavyonifanya nijisikie vizuri kila siku. Kwa mafano, kula chakula chenye afya, kunywa maji ya kutosha, na kupumzika wakati mwili unahitaji. Pia napenda kutoa muda kidogo kwa nafsi yangu, kusoma vitabu, kusikiliza muziki tulivu au kutembea nje kwenye hewa safi. Kwa kweli, kujitunza si mara moja ni mchakato wa kidogo kidogo unaojenga amani ndani.

Wakati mgongoro na mtu, napenda kwanza kupumzika kidogo na kujisikiliza upande wapili kwa makini. Mara nyingi tunapongongana kwa haraka maneno yanakimbia bila kueleweka. Nikipata nafasi ya kutulia na jaribu kuelewa hisia zao na kuelezea zile zangu kwa utulivu. Mara nyingine usema, ebu tupate suluhisho pamoja. Sababu, ni bora kushirikiana na kuliko kushikilia hasira. Mwisho wa siku unajua amani inagarimu kidogo ya uvumilivu.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Hasa zile zilizo pikwa nyumbani. Unaraha yake, unakaa tu. Labda jioni, unasikia zile sauti ndogo zinapolipuka, tayari zina kuandaa kisaikolojia kupumzika. Nikila popcorn, naangalia filamu, au nikizungumza na rafiki. Inanifanya nijisikie uhuru kidogo kama kurudi kwenye furaha, rahisi, za maisha, bila presha nyingi.

Mimi naonga maramoja kwa siku kawaida, asubui, ilikuanzia siku mpya, kwa isia asafi na nguvu kidogo. Kwa temungine ikiwa siku nindefu, au nimefanya shungri, zinazo, kesha mwili, naweza kuoga tena jioni, lakini hiyo ni mara chache. Kwa kweli, kuoga si tu kuosha mwili. Ni kama kupumzisha akili pia, unapoanza, au kumalizia siku ikiwa na utulifu.

Kuna njia ndogo ndogo ambazo napendelea kutumia kuongeza uzalishaji wangu kila siku. Kwa kawaida, naaza kwa kupanga orodha ya mambo muhimu ya kufanya. Ni kipanga muda kwa makini, si kuzindisha mambo. Pia napumzika kidogo kati ya kazi. Ni kitafakari au kunywa maji ili akili ibaki safi. Mara nyingine napata hamsa kwa kusoma kusikiliza hadithi za watu waliopitia changamoto kama mimi. Njia hizi zinanisaindia kuwa natija bila kuchoka sana.

Kujiandaa kwa mkutano, napenda kwanza kuandama wazo yangu kimtanzamo, naliacha mambo yasiyo muhimu kando, naandika hoja muhimu nilizo nazo, na kuangalia ni swali gani inaweza kuulizwa. Pia nakagua nyaraka au taarifa muhimu ili nijisikie tayari Kabla ya kuanza napumzika kidogo Nikipumua kwa kina ili nipate utulivu wa akili na kuingia mkutano wa ujasiri na mtazamo mzuri.

Ndiyo nimewaikulima hasa wakati nilipokua mdogo nyumbani kwetu kijijini. Tulikuwa tukipanda mahindi na kunde kidogo na kujua kila shina linakuwa kwa muda na jitihada za kila siku. Kuna nifundisha subira. Kati mwingine ukijua unachota matunda ya kazi yako mwenyewe, furaha ni kubwa zaidi kuliko kile unachokula. Kulima kunanifanya nijisikia karibu na hadhi na maisha yenye maana.

Ndio, napenda kuchora na kupaka rangi. Ingawa, nafanya hivyo kwa utulifu wangu mwenyewe Sio lazima iwe picha kamili. Maranyingi ni mistari tu au rangi zinazoenda popote. Kuna wakati nikikaa na penzeri au rangi, akili inanyamaza taratibu kama mawazo ya napata mahali pakupu mzika. Inanikumbusha utotoni wakati ulichora bila kujiuliza kama nizuri haula.

Kumbu kumbu ya utotoni ninayoipenda ni ile ya kucheza, tukiwa na majirani kwenye barabara dogo ya mtaa wetu. Tulikimbia, tukicheka, tukicheza michezo ya jandi. Na jioni, tukirudi nyumbani, kicheko mbando, kilisikika ndani ya kicha. Nikikumbuka sasa, unajua inanifanya nitabasamu, kwani huo wakati ulikuwa wa uhuru, wa kweli. Bila presha, bila ofu, tu furaha safi. Ni kumbu kumbu ambayo kila wakati inanifanya nijisikie nyumbani Hata kama sasa ni mbali kidogo.

Wakati ninakutana na tatizo kazini kwanza napumzika kidogo na kuitazama kwa kina. Sio kujaribu kulirushia haraka, bali kuelewa chanzo chake na kuangalia suluisho zinazo ezekana. Mara nyingi huanza kwa kuzungumza na wenzangu. Kusikiliza mawazo yao, kisha kujaribu hatua wa ndogo ndogo hadi tatizo lipungue. Kwa namna hiyo, tatizo linazo shunghulikiwa kwa utulivu na mara nyingine lina kua fursaha ya kujifuza kitu kipya.

Lengolangu la muda murevu kazini ni kuwa na ushawishi mzuri katika stimu na shirika kwa ujumla. Sikuwa kupita kiasi mbali kwanjia ya kujenga amani, kuuda mawazo mazuri na kushirikiana kwa heshima. Napenda kuona kila kazi inakuwa fulsa ya kujifunza na hatimae matokeo yetu ya nasalia ya nanguza watu kwanjia zuri. Ni kama kujenga kitu kidogo kidogo, hatua kwa hatua. Apacho kitambaki, hata mbanda ya muda murefu.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti kila mara inapukua na muda. Asa habari za kijamii na za jamii yetu. Sijali sana kuhusu headlines za siyasa, lakini napenda kuona ni maisha ya watu wakaribu na ulimwengu wakaribu ya meandikwa vipi. Mara nyingine napata makala za utamanduni au michezo. Zinazorudisha kumbukumbu za nyakati fulani. Na kunifanya nijisikie umenjumuishwa kwenye jamii. Kusoma gazeti kwangu, siitu kupata habari, ambari pia kupumuzika na kufikiria kidogo.

Ndiyo, nimewahi kusafiri handi Mombasa. Na ni moja ya kumbukumbu zuri sana kwangu. Bahari ilionekana kijani na bluu pamoja. Na upepo wapani ukiruka ruka ulifanya moyo unacheka kidogo. Tulitembea kwenye fukwe na kuonja vyakura vya mtaa. Asa wali na samaki wakukaanga. Kila kitu kilikuwa pole pole, tulifurahia kila hatua. Kusafiri pale kulinifanya nikumbuke kuwa uzuri wa dunia unasubiri tu uuone hata kwenye sehemu zinazo karibiana na nyumbani.

Napenda kutumia muda na marafiki zangu kwa kucheka, kuzungumza na mara nyingine kucheza mchezo midogo au michezo ya kawaida ya njinji. Mara nyingine tunakaa tu chini ya mti au kwenye kafe mdogo, tukishirikiana, hadithi na kicheko kidogo. Kwa kweli, muda huu unanifanya njisikie tulivu na furaha. Kama kila tatizo dogo, linapotea kwa dakika chache tu za urafiki wa kweli. Ni sehemu ambayo nafsi inapumzika kwa moyo unapumua huru.

Kumbu kumbu nzuri za shule ninazokumbuka ni zile za mchezo ya mashule na sherehe za mwisho wa mwaka. Tulicheka sana na wenzetu, tukipinga mbio kucheza mpira wa miguu au mchezo ya jadi. Mara nyingine walimu walitupa changamoto za kufikiria kwa pamoja na tulifurahia pale tukishindana au hata kupoteza. Kwani tulijifunza pamoja? Kila wakati nikikumbuka yale, unifanya nitabasamu. Kwani shule ilikuwa pahali pa furaha urafiki na kunjifunza bila wasiwasi kwa maisha kubwa.

Napenda kuenda madukani asubuhi, mapema. Kabla watu, hawajawa wengi. Kuna utulivu fulani, wauzaji bado, wana nguvu na mazungumzo yanakuwa ya kirafiki zaidi. Unatembea bila haraka, unachagua vitu kwa akili tulivu. Pia napenda ile hali ya kuanza siku kwa kupanga mahitaji. Inafanya siku nzima, nijisikie imekaa sawa, bila msongamano wa presha.

Kila asubuhi ninapo amka napenda kuwaza kwa kupumua kidogo na kujianda kisaikolonjia kwa siku. Mara nyingi nashuka kitandani polepole ni kitanzama madirisha au macho ya jua mapema. Kisha kunywa kikombe kidogo cha chai au maji. Panda yake nafanya mazoezi mepesi ya kujinyoosha nikihakikisha mwili unapata nguvu kidogo. Njia hii inanisaidia kuanza siku kwa utulivu na akili safi.

Kitu ninachokipenda kuhusu ushirika ni ile hali ya kushirikiana kama familia. Watu hawajaangalia cheo sana bali mchango wako na nia yako ya kufanya kazi vizuri. Kuna siku mambo yanakuwa magumu. Lakini unapata mtu anakusikiliza, anakutia moyo. Hiyo inanifanya njisikie nina thamani na kazi isiwe tu wajiku. Mbali sehemu ya maisha yangu ya kila siku.

Kazi yangu ninayoipenda ni ile inayoniletea changamoto kidogo, lakini pia furaha ya mafanikio. Kila siku kuna jambo jipya la kujifunza, labda ni mbinu mpya au wazo kutoka kwa wenzangu. Mara nyingine napata nafasi ya kusaidia mtu au kutatua tatizo dogo, na hiyo inanifanya nijisikie kuwa na maana. Kwa kweli, kazi sii tukupata pesa, bali ni sehemu ya kujenga, uzoefu na kumbukumbu nzuri za kila siku.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni. Kuna utulivu wa kipekee pale, unasikia sauti za ndege na majani yakigusana. Akili inanyamaza taratibu. Kila ninapotembea humo nahisi kama napumua kwa undani zaidi. Kama mzigo wa mawazo unapungua. Inanikumbusha kuwa wakati mwingine, unachohitaji ni kuwa karibu na mazingira ya asili ili ujipate tena.

Napenda kusherehekea siku kuu kwa njia rahisi lakini yenye furaha. Mara nyingi tunakusanyika na familia ua marafiki kula chakula kizuri, kucheka na kuzungumza hadithi za zamani. Wakati mwingine huwa na muda wa kutembea au kutazama tukio fulani kama moto, wa jua au burudani ya kijamii. Kwa kweli ni muda wakuungana na watu unaokufanya ujisikia umejumuishwa na furaha ya pamoja.

Wafanyakazi wapya na wakaribisha kwa njia ya kirafiki na kwa utulifu. Kwanza na kutana nao na kuzungumza pole pole. Nikijua wanapaswa kujua mazingira kidogo kidogo. Mara nyingi wafundisha taratibu na kazi na kushirikisha andidi ndogo za njinsi timu inavofanya kazi pamoja. Pia naitaji kuwa karibu kwa kuuliza kama wanahitanji msaanda. Hili wahisi kuwa sehemu ya familia ya kazi kutoka mwanzo.

Mimi napendelea kutumia wi-fi pale inapopatikana hasa kwa kazi au kusoma kwa muda mrefu. Kwa sababu, inakuwa dhambiti na haraka. Lakini pia, inaweka ndata ya simu kama backup hasa wakati niko inje au wi-fi haipo. Kwa kweli, hii mchanganyiko inaonyesha kwamba unapaswa kuwa na suluhisho rahisi. Ili mambo ya kila siku yasikimbilie au yasimame bila sababu ya kiufundi.

Napenda rangi za asili au za utulifu kwa ukuta wa chumba kama kinjani chanyasi, bluu ya anga au mbehinge nye pesi. Rangi hizo zina nifanya nijisikia tulifu kama chumba ni sehemu ya kupumzika mbaanda ya siku ndefu. Mara nyingine pia napenda kuingiza rangi dongo ya dhahabu au nyekundu kidogo kwenye mapambo. Ili chumba kiwe na muangaza na furaki dogo bila kuwa kero.

Michakato ya kazi ninaiboresha kwa kuanza kwanza kuangalia ni hatua zipi zinachukua muda mwingi au kusababisha usumbufu. Kisha napendekeza njia ndogo za kuboresha, labda kugawa kazi kidogo au kutumia zana rahisi za kupanga muda. Pia napenda kusikiliza mawazo ya wenzangu kwa sababu mara nyingine wanayo njia zuri ambazo sijaziona. Hatimaye napima mabadiliko hayo kidogo kidogo kuhakikisha yanafanikisha kazi kuwa rahisi na yenye tija zaidi.

Uzoefu wa kazi, ulionifundisha zaidi ni pale nilipopaswa kushungulikia murandi mkubwa kwa mara yangu ya kwanza bila msaada mkubwa. Nilijifunza kusimamia munda kusikiliza wenzangu na kuamua atua kidogo kidogo bila kuongopa kufanya makosa. Ata tulipokosa, tulijifunza na kuendelea. Uzoefu uo umenifundisha kuwa uvumilivu mpangilio na kunjifunza kwa vitendo ni nchia ya kweli ya kukua kazini.

Kwa mpira wa kiragbi wa marekani, timu inajulikana kama moja ya mbora zaidi ni New England Free Jacks. Hii ni klabu ya kitaaluma inayoshiriki Major League Rugby MLR. Ligi kuu ya kiragbi nchini marekani na inaonekana imeshinda matanji kadha mfululizo ivi karibuni. Tena ikishinda ubingwa wa msimu wa elfu 25. New England Free Jacks imelenga sana kujenga kikosi imara kushindana na timu nyingine kali kama Austin Samba Cards na Utah Warriors na umejizolea sifa za ushindani mkubwa ndani ya Lingi. Nitimu ambao mashambiki wengi wanapenda kuiona ikicheza kwa nguvu na mbinu mzuri za kirangmi na ni mfano mzuri wa njinsi mchezwa unavyokua njini marekani.

Ndiyo, nimewai kujaribu sushi. Mara moja nilipokuwa kwenye sherea ya rafiki wa karibu. Awali nilikuwa na shaka kidogo kwa sababu si chakula cha kawaida kwangu. Lakini niliponogona kidogo, niligundua latha yake ya kipekee. Changamoto ya kuunganisha samaki safi na mchele. Kila kipande kilikuwa kama didi ndogo ya latha. Na nilifurahi sana kujaribu kitu kipya. Bila kujua, nilikuwa napenda sana.

Sera ya kampuni ninayoiona muhimu zaidi ni ile ya uwazi na heshima katika mawasiliano. Wakati kila mtu anajua ni lini na jinsi ya kutoa maoni, kushirikiana na kupata taarifa muhimu, kazi inakuwa rahisi na yenye amani. Pia, inasaidia kuepuka migongano isiyo na lazima na kuhakikisha kila mtu anajisikia kwenye sehemu ya timu. Kwa kweli, uwazi na heshima humalizia migogoro mapema na huongeza tija kwa kila mmoja kazini.

Ujuzi ambao ningependa kunjifunza zaidi ni kupika kwa ubunifu zaidi. Sijui kama unakumbaliana, lakini kupika siitu kutengeneza chakula. Ni sanaa kidogo ya kuanganisha latha, rangi na hisia. Ningependa kujua mbinu mpya, jinsi ya kuunda mchanganyiko, wakipekee, wa vyakula, na hata jinsi ya kufanya chakula kidogo kiwe chasherehe. Kwa kweli, ingekuwa furaha kuona jinsi kitu chakawaida kinaweza kuwa kizuri zaidi kwa msaada wa ujuzi huo.

Kujikinga na jua kali, napenda kutumia mchanganyiko wa tahadhari, ndogo lakini muhimu. Kwanza, navaa kofia au tanji, ili kuzuia uso kuguzwa moja kwa moja na jua. Pia, napenda kuvaa nguo nyepesi zenye rangi za wazi zinazopumua vizuri, kunywa maji ya kutosha pia ni muhimu ili mwili usikate tamaa. Wakati mwingine, nikiona jua ni kali sana, nakaa kwenye kivuli kidogo, nikifurahia upepo wa asili. Badala ya kuumia na jua.

Changamoto kubwa ninayo kutana nazo kazini ni kusimamia muda wakati kazi ni nyingi. Mara nyingine mambo yanapita, mipaka, na unajikuta ukijaribu kufanya kila kitu kwa haraka bila kupumzika. Pia, kuna wakati mawazo au mitazamo ya watu tofauti yanakutana na hiyo, inaweza kusababisha mchanganyiko kidogo. Lakini nimejifunza kukabiliana na changamoto hizi kwa kupanga hatua ndongodongo, kusikiliza wengine na kuchukua pumziko pale panapo hitajika.

Napenda kuwa mahali penye utulivu na uhai wa asili. Sehemu ambayo kuna hewa safi, labda miti kidogo na sauti zisizo za kelele nyingi. Inanifanya nijisikie huru kufikiria na kupumua kwa kina. Pia napenda mahali ambapo watu wanasalimiana kwa urahisi panapo kupa hisia ya kukubalika. Pahali pa aina hio hunirudisha kwenye usawa wangu kama moyo unapata mahali pa kukaa.

Ndiyo, napenda kupinga picha. Hasa zile za kawaida, zisizo andaliwa sana. Napenda kunasa munlda ulivyo. Labda, mwanga wa jioni ukiguza uso wa mtu, au mandhari tulivu ya barabarani. Picha kwangu sio tu kumbu kumbu. Ni hisia iliyogandishwa. Unapoirudia baadaye, unakumbuka si tukio tu, bali pia ulivyohisi siku ile.

Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani, lakini kwa kipimo, kuna siku utulivu wa nyumbani unanisaidia kufikiria vizuri bila kelele nyingi. Nikiwa na kikombe, cha chai pembeni lakini pia nimegundua ni muhimu kunjipangia mipaka, maana ukikaa sana nyumbani, kazi za maisha vinaweza kuchanganyika. Nikifanya kwa mpangilio kazi ya nyumbani, inanipa uhuru na utulivu mzuri wa akili.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni Sebule. Ni mahali ambapo mambo mengi hukutana, mapumziko, mazungumzo na kumbukumbu. Jioni nikikaa pale, mwanga ukiingia taratibu nahisi siku inajifunga pole pole. Ni chumba ambacho hakinitaki nifanye chochote. Kina niruhusu tu kuwepo, kufikiria na kupumua kwa utulivu. Hapo ndipo nyumbani unihisi zaidi.

Ndiyo, napenda sana maua. Kuna kitu kinaniguza nikiona ua limechanua, hata kama ni ndogo pembeni ya barabara. Harufu yake, au rangi zake zinani badilisha kabisa, hisia za siku. Yananikumbusha kuwa uzuri hauhitaji makelele. Unajitokeza tu kwa utulivu. Mara nyingi nikiona maua nasimama sekunde chache kama moyo unasema tulia kwanza.

Mafanikio ya binafsi ni nayo dhamini kazini ni pale ni napo maliza muradi mugumu nilio shirikiana na wezangu na matokeo yake ya kawa bora kuliko tulivyo tarajia. Nilijifunza kutumia muda wangu vizuri, sikiliza mawazo ya wengine na kushirikiana bila kujishugulisha kibinafsi tu. Kile kili nifundisha kuwa uvumilifu na mpangilio kidogo kidogo huleta matokeo makubwa. Kwa kweli, mafanikio haya hayaku watu tu nambari au ripoti. Mbali ni hisia na kujitimiza na furaha ya.

Neno siri ni naweka salama kwa njia hatari ndogo, lakini dhabiti. Kwanza, nakumbuka usisirikishe siri hiyo na mtu usiye muamini kabisa. Pia napendelea kuandika taarifa nyeti mahali salama. Kama kwenye kitabu kilichofungwa au kifaa kilicho lindwa kwa neno siri. Wakati mwingine, nakumbuka pia kuepuka kuhifadhi kwa urahisi kupatikana kwenye kifaa cha kila siku bila ulinzi. Kwa njia hizi, siri hubaki salama na akili na kua tulivu.

Chumba changu cha kulala ni rahisi lakini kinanipa utulivu mkubwa. Kuna zina rangi laini, taa si kali sana. Na dirisha linaacha mwanga wa asubuhi uingie pole pole. Kuna kitanda chenye shuka safi na harufu ya sabuni nyepesi. Nikikaa humo usiku, nahisi kama kelele za dunia zinafika mbali. Na nafsi inapata nafasi ya kupumzika na kujikusanya upya.

Ujuzi inaitanji kuimarisha ni usimamizi wa muda na kupanga kazi kikamilifu. Mara nyingi napata shughuli nyingi kwa wakati monja na hiyo inaweza kuleta msongo kidogo. Ningependa kujifunza mbinu mbora za kupanga kipaumbele kungawa munda kwa kila njambo na kutimiza kazi bila haraka hau kuchoka. Kuimarisha unjuzi huu kunanisaidia kuwa na tinja zaidi na utulifu kazini na nyumbani pia.

Utoto wangu ulikuwa wa vitu vidongo vidongo lakini vili nifurahisha sana. Nilipenda kukaa nje, chioni, kucheza na wenzangu mara nyingine tunambuni mchezo yetu wenyewe kwa vitu vya kawaida tu. Nakumbuka nilikuwa napenda kusikiliza watu wazima wakisimulia handithi. Asa zile za zamani kwa sababu zilinifanya nihisi kama niko kwenye dunia nyingine. Hata leo ile hali ya undandisi na kupenda kusikiliza mambo ipo ndani yangu.

Ndiyo, nimewahi na bado nakumbuka ile hisia vizuri. Nilipofika karibu na ziwa kwa mara ya kwanza kulikuwa na upepo. Mwanana na sauti ya maji ikigonga ufukwe, taratibu. Kama mziki wa polepole, tulikaa pale kimya kidogo, tukitazama maji na nikajikuta nikitafakari mambo mengi ya maisha. Kuna utulivu fulani maji makubwa yanakupa. Unahisi kama moyo unapumua kwa nafsi zaidi.

Kwa kweli, napendelea t-shati hasa kwa maisha ya kila siku. Kuna urahisi fulani unaokuja na t-shati. Unavaa tu naunaendelea na mambo yako bila kujisikia umebanwa. Lakini niki hitaji kuonekana nadhifu zaidi au kuna tukio maalum. Shati li na nafasi yake. Nafikiri inategemea siku mazingira na vile moyo wako unavyo kuambia ujisikie huru zaidi.

Kwa upande wangu, napenda chakula cha haraka, mara chache tu. Kuna siku umechoka, umechelewa, alafu hicho chakula kinakuwa kwa kwele. Lakini moyoni napendelea zaidi chakula cha nyumbani. Kile unachokaa, ukisubiri, kipikwe, harufu ikijaa, hewani. Kinakupa hisia ya utulifu na ukaribu kama vire maisha yanapungua mwendo kidogo.

Hilo ni swali zuri sana na kwa kweli napenda vyote viwili ila ungali una nafasi pekee moyoni ungali unanifanya nihisi nimeshimba kwa maana halisi na unanirudisha kwenye kumbukumbu za nyumbani hasa nikila na mboga au samaki wali nao napenda hasa kwenye siku za sherehe au nikitaka kujibadilisha lakini nikichoka au nataka faranja ungali unishinda kila mara.

Napenda vyote ila kuongea kunanivuta zaidi. Kuna kitu cha pekee unapoongea, unahisi mawazo yanatoka moja kwa moja moyoni bila kupita sana kichwani. Kuandika kunanipa nafasi ya kutulia na kupanga hisia. Hasa nikiwa peke yangu, lakini nikizungumza na mtu Naona kama mawazo yanapata uhai zaidi, kama mazungumzo yananijenga yenyewe hapo hapo.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuunda mazingira ambayo kila mtu anahisi amesikilizwa na kuthaminiwa. Siwezi kusema ni kuhusu cheo au kupata kipato kikubwa. Bali ni kueza kushirikiana na wengine kusaidia team kufanikisha malengo yao na kuwacha alama chanya pahali nilipo. Nikifikia hapo, najua kazi yangu ina maana zaidi kuliko tu kuripoti namba au taarifa.

Standi muhimu sana kwa kazi yangu ni uwezo wa kusikiliza kwa makini. Sio tu kusikiliza maneno bali kuelewa hisia wasiwasi na hali ya mtu anaposema kitu. Hii inasaidia sana kujenga uhusiano wa kuaminiana na kufanya maamuzi sahihi. Pia uvumilivu ni muhimu kwa sababu mara nyingi mambo hayaendi haraka kama unavyotarajia. Na ni lazima uwe na subira ili kila kitu kimalizike kwa njia nzuri.

Kwa kweli napenda lakini si kwa kupitiliza sana. Kuna nyakati napocheza michezo ya vindio ili kupumzisha akili. Hasa baada ya siku ndefu. Inanisaidia kujitoa kidogo kwenye mawazo ya kawaida na kuingia kwenye dunia nyingine kwa muda mfupi. Lakini pia napenda nisizindishe kwa sababu bado napenda sana mazugumzo halisi na muda wa kukaa kimya nikitafakari.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu lilikuwa wakati nilipolazimika kufanya uamuzi mgumu wa kuondoka sehemu niliyokuwa nimezoea. Haikuwa rahisi, kulikuwa na hofu na maswali mengi, lakini pia kulikuwa na sauti ndogo moyoni ikiniambia nijaribu baadaye ndipo nilipotambua ule ulikuwa mwanzo wa kujitambua zaidi. Kujifunza kujisimamia na kuelewa kwamba wakati mwingine kukua kunahitaji ujasiri wa kuacha yaliyozoeleka.

Ndio, nautumia hasa kwenye simu yangu. Kwanza nilikua na wasiwasi kidogo. Unajua ile hali ya kujiuliza kama ni salama kweli. Lakini baada ya muda, nikaona ni rahisi na inanipa amani fulani. Ni kama kuufungua mlango kwa ufunguo unaokujua wewe tu. Inaniokoa muda na inanifanya nijisikie taarifa zangu ziko mahali salama.

Njia ninayotumia kupumzika ni rahisi lakini inanifaa sana. Mara nyingi na najitenga kidogo na kelele na weza kuzima simu au kuiweka mbali alafu nikasikiliza muziki wataratibu. Wakati mwingine natembea polepole au nakaa kimia tu. Nikita zama mazingira hapo ndipo akili inaanza kutulia mawazo ya napungua kasi na unajikuta unarudi kuwa wewe mwenyewetena.